Naam, mimi upiga kura baada ya kila miaka mitano wakati tunakupokuwa tunachagua rahisi ama viongozi wapya. Mimi upenda kupiga kura sababu inanuezesha nichaguwe rais ama kiongozi mwenye ninaetaka. Pina nipanafasi ya kuwa na huru wa kuwa na kiongozi mwenye anafanya mendeleo nchini na kwa kila binadamu ama kwa kila mtu apa nchini kwetu Kitu chingine kina niforaisha kukusu kupiga kuna Nikuamba tunaeza kuondoa viongozi wenye wanaudagevu, wenye ni wavivu na wenye waleti mendeleo kwa eneo walilochaguliwa.

Ndio, mimi hupenda kutembelea, ama kuenda kwa tamasha za mziki. Kwa kawaida mimi hupenda wasanii wa nchini, na pia wale wa kutembea kutoka mataifa ya nje yenye nimehudhuria ya mwisho ilikuwa ya mwimbaji anaitwa Tony Brown ambaye hupenda kuimba nyimbo zile za R&B, zenye huburudisha, na huwa zina ujumbe mzuri wakutuliza moyo, na kufanya ukaimba pamoja naye. Tamasha lingine lenye nilihudhuria ni lile la waimbaji wa nyimbo za dini. Ambalo lilikuwa uwanjani unaoitwa uhuru park. Ilikuwa tamasha la kuridhisha sana, na tulihudhuria kwa wingi.

Programu zenye mimi utumia sana ni kama ile ya Chrome Chrome unisaidia kufanya kazi yangu kwa wepesi na kwa haraka Pia kuna ingine inayoitwa Play Store Iyo nayo pia naitumia kudownload programu zinye ama apps zenye zinanisaidia kufanya kazi ofisini Pia ningependa kutumia Chrome sana maana huwa inanielekeza kwa maali fulani penye nilikuwa nimetumiwa kazi nifanye kwa uraisi na pia niraisi kuipata na niraisi kutumia programu nyingine yenye uwa napenda kutumia ni ila ya YouTube maana tunaeza saidiana kutazama ujumbe fulani kama iko live ama yenye ilikuwa imerekodiwa apo awali ilikuweza kuchambua na kufanya kazi kwa wepesi ofisini.

Tunaboreshana michakato kazini kwa kuelimishana. Kwa mfano, niwe najua jambo fulani na mwenzangu anafahamu naweza kumwelimisha vile anaweza fanya ili aweze kulewa na aweze kufanya kazi yake kwa ufasihi. Pia njia nyingine ya kuboreshana kazini ni pale unaweza jitolea kumfanyia mwenzako kazi kama amepata ajali ama pengine amepata jambo la haraka, analohitajika kufanya kama kwa mfano, anahitaji kwenda kushugulikia watoto Ama kuna kazi ya dharura yenye inahitajika na unaweza mshikilia kwa kumsaidia wakati ambapo hayuko karibu. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kufanya kazi yetu kwa amani na kusaidiana kama binadamu.

Sera ya kampuni yangu ni mungu sana ni ambapo uwa tunapatana kwa mikutano ambayo uwa tunafungo zaidi kuhusu manufa ya biashara ama kufanya kazi tukiwa tumejikinga na tukiwa amari penye ni para taratibu bila kuatarisha maisha yetu. Pia uwa tunafunza kukabiliana na moto kama vila tuneza kwa kimombo inaitua fire marshals. Tunapata watu tofauti kutoka kampuni zingine wanapokuja kutufunza kukabiliana na janga la moto kama kitu kama ito kineza fanyika kampuni mwitu wa manyumbani mwitu. Jambo lingine lenye nimefurahi nalo ni wakatiwa wanatupeleka masomo ya kuendesha gari kwa walewe nyawazi wajatimu. Pia wanawezesha watu katha kuenda viu na kuwasimamia kwa malipo au karo.

Mimi hupendelea ku kusoma habari mtandaoni, maana naeza chambua habari tofauti kutoka mechi mbali mbali, hata ulimwenguni. Nikipitia mtandaoni, huwa najifunza mambo mingi sana ya kiulimwengu, yenye singepata kwa kusoma gazeti la kawaida. Pia mimi huchambua habari zenye zinazungumzia kilimo, urembo na pia uchaguzi. Kwa kufanya hivyo, huwa najeza kujielimisha kuhusu baadhi ya nchi zingine utamaduni wao siyasa za hiyo inchi na pia mambo ya kilimo.

Mimi hunwa lita zaidi ya sita kwa siku. Mimi huhakikisha kila asubuhi ninapoamka huwa nakunywa glasi moja ya maji kabla ya kula chochote. Pia usiku kabla ya kulala, mimi hunwya maji ama kabla ya kuingia kitandani. Kwa mchana, mimi hunywa glasi mingi sana kuliko zile naweza zihesabu. Kwa wakati kama huu unakiangazi na kiu ni nyingi Kwa hivo nimekuwa nikinywo maji mengi bada ya kila masaa machache Kwa kufanya hivyo na weka mwili wangu unakuwa na usikuwe na udhaifu Nisikuwe na unyonge na nisikaukiwe na mwili Kwa maana jua ni kali na kiu nasikia mara kwa mara.

Mfereji wa televisheni ninaofuata huwa unaitwa NTV. Huu ni mfereji niupendao maana huwa unatuletea taarifa zenye zinaaminika. Pia huwa wanachambua kila kitu ili kukuletea habari ama taarifa zenye zina ukamilivu na unaweza kuzifuata kwa utaratibu bila kukandamizwa na chochoche chenye wanachokileta. Napenda wanahabari wa hii televisioni maana wako na ukakamavu, ni wenye bidii na wanachambua taarifa kutoka hapa nchini na pia nchi za nje na kutuletea taarifa kwa ukamilifu.

Kila likizo mimi hujistaawisha kwa kuhakikisha kwamba mimi na watoto wangu tumetembelea bali mbali mbali ili tuweze kujiburudisha na kufurahisha nafsi zetu wakati tunapo kuwa likizoni. Mahali tumewai tembelea kwa mfano, tumetembelea mbuga la wanyawa la Nairobi ambapo tumeeza kuona na kutazama wanyama tofauti wenye wanaeza patikana kule kwa mbuga kama vile swara, kuna simba, kuna chita na wanyama wengine wengi Pia tumeeza kutembelea pwani ambapo tumeweza kuenda kuogelea kwa bahari na kujiburudisha na watalii wengine wanaotoka inchi za nje.

Mimi hupenda sanaa sana sana ya muziki na pia vitumbuisho za vichekesho. Kwa mfano, wasanii wa muziki wenye huwa napenda kusikiza ngoma zao ni kama vile size height na pia kuna wambui. Na mwingine mwenye huwa napenda nyimbo zake sana ni kambua. Hawa wana leta wanachapisha ama wanarodhesha nyimbo za kumtukuza mungu na nyimbo za hua zinafura, zinaaabudu mungu na pia zinatuliza moyo wasaani wengine hua wanaleta vichekesho ni kama vile kabi wa jesus huwa wanavichekesho za iana mbali mbali Pia kuna wengine hua wanaitwa njugush hao wanaleta vichekesho za sana zenye huwa zinatumbuiza sana sana YouTube na pia TikTok na wasaani wenye nawajua hapa nchini Kenya ni wengi na wote huwa nawapa hongera.

Mji ningependa kutembelea ni mji wa South Africa kama vile mji wa Cape Town. Utafiti nimefanya kwa siku zilizopita nimekujua kutambua kwamba huo mji uko na baadhi ya mahali watalii wanaweza kutembelea, wajiburudishe na wawe na muda mzuri. UKilinganisha na nchi yangu Kuna baadhi ya mahali watali wanaweza kutembea ama wageni na kujifurahisha, kupumzisha mawazo na kuwa na muda mwema Kwa siku zijazo, ninaanza kupanga mikakati ya vile naweza tembelea ule mji wa Cape Town South Africa.